Ndio, nawafahamu baadhi ya majirani zangu. Tunapeana salamu kila siku na wakati mwingine tunasaidiana mambo madogo kama kukopeshana chumvi au kuangaliana watoto. Kuwajua majirani, hunifanya nijisikie, salama na kuwa sehemu ya jamii. Ingawa siwafahamu wote kwa undani, angalau tuna uhusiano mzuri na wa kirafiki.

Napendelea chakula chenye latha ya wastani kisicho na pilipili kali sana lakini chenye viungo vya kutosha kuleta harufu na latha nzuri. Napenda mchanganyiko wa utamu kidogo na chumvi kama wali na mboga au nyama ya kupikwa kwa viungo vizuri.

Napenda kuwa mahali penye utulivu na hewasafi kama bustani, shambani au karibu na miti na maua. Sehemu kama hizo unifanya nijisikie nimeshuka mawazo na mwenye amani. Pia napenda mahali penye watu machangamfu na mazingira ya kirafiki kama nyumbani au kazini palipo na ushirikiano mzuri.

Ning mshauri mtu anayeanza kazi awe mwenye bidi, nidhamu, na tayari kujifunza kila siku. Asione aibu kuuliza maswali pale asipoelewa, kwa sababu kujifunza mapema kumsaidia kufanya kazi kufanisi. Pia, ni muhimu kueshimu wenzake kazini, kushika muda na kuwa na mtazamochanya. Zaidi ya yote, ajenge tabia ya kupanga kazi zake na kuboresha ujuzi wake mara kwa mara. Hiyo, umsaidia kukua kitaalamu na kupata mafanikio.

Ndiyo, nimewai gufanya kazi ya kujitolea marakatha. Hasa katika shuguliza kusaidia jami kama kufundisha watoto kushiriki usafi wa mazingira na kusaidia watu wenye uitaji. Kazi ya kujitolea unipafuraha kwa sababu na juwa na changia kubadilisha maisha ya watu wengine kwanjia chanya. Pia, unisaidia kujifunza ujuzi mpia na kukutana na watu tofauti.

Napendelea kufanya mazoezi ya asubui kwa sababu hunipa nguvu na hamasa ya kuanza siku vizuri. Pia, unisaidia kuwa makini na kufanya kazi kwa ufanisi mchana kutua. Mazoezi ya saubui kama kutembea, kukimbia kidogo au kunyosha mwili, unifanya nijisikie vizuri sana.

Ndiyo, nimewahi kusafiri mahali pazuri. Kwa mfano, nilisafiri kando ya puani, ambapo mchanga ni mueupe na maji ya bahari ya naonekana ya blue safi. Hapo nilifurahia kupumzika, kuogelea kidogo na kuona mandari ya mawingu ya kitokeza juu.

Kila siiku napendelea kutumia mitandao za mawasiliano na habari kama whats app ama telegram kwa sababu zinaraisha mawasilianao na marafiki na familia. Pia, napenda kutumia programu za habari na elimu kama BBC News au Google News ili kufuatilia matukio ya dunia.

Napenda kuhusu shirikalangu uwepo wa mshikamano au ushirikiano miongoni mwa wafanya kazi na jinsi kila mtu anavyo tamini michango ya wengine. Pia napenda mazingira ya kazi yenye utulivu na mpangilio ambapo kila mtu anajua majukumu yake.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo za ubao. Mchezo kama Ludo, Monopoly au Scrabble hunipa furaha na pia hujenga akili mbinu za kupanga na kushirikiana na wenzangu. Pia, ni njia nzuri ya kupumzika na kujiburudisha baada ya kazi au shule.

Ndiyo, napenda asali. Asali ni tamu ya asili. Napenda jinsi inavyoweza kuongeza ladha kwenye chai, mkate au matunda. Pia, inafaida kiafya. Inasaidia kuimarisha kinga ya mwili na ni nzuri kwa kupunguza homa kidogo.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha kuna nifurahisha kwa sababu kuna nisaidia kushika kumbukumbu, safuraha, mandari mazuri na matukio malum. Pia, ninjia nzuri ya kuonyesha ubunifu, kujaribu mitazamo tofauti na kufurahia uzuri wa mazingira au watu.

Zoea nzuri nililojenga ni mazoezi ya kusoma na kueleza hadithi kwa watoto. Nilitengeneza mpangilio ambapo watoto wanaposoma au kusikiliza hadithi, wanapaswa kutambua wahusika, matukio muhimu na kujieleza kwa maneno yao. Zoezi hili liliwasaidia kuimarisha uelewa, lugha na ubunifu.

Wakati ninaitaji msaada kazini, napenda kuchukua hatua za kimsingi ili kuakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Kwa mfano, kukagua tatizo. Kwanza, ninaangalia ni nini kimesababisha tatizo au changamoto.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijami. Napenda kuangalia habari kushirikiana na marafiki na familia na kujifunza mambo mapia kupitia majukua kama Facebook, Instagram au WhatsApp. Pia, utoa fursa ya kushiriki matukio muhimu, picha na mawazo yangu kwa wengine.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za video, elimu, burudani, muziki na mafunzo mbalimbali. Pia napenda kutumia TikTok kwa video fupi za burudani na mitindo ya sasa.

Nahisi kuwa mawasiliano ni jambo muhimu sana. Mawasiliano mazuri ufanya iwe rahisi kuelewana na wengine, kushirikiana na kutatua migogoro. Napenda kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima kwa sababu usaidia kujenga uhusiano mzuri na kudumisha urafiki.

Ndiyo napenda kuvaa vipuli. Vipuli huleta mitindo ya kupendeza na furaha kwenye mavazi. Pia, utoa mvuto wa kipeke na maranyingi ufanya mavazi yaonekane ya kipeke kuliko kuwa plain tu.

Napenda kufikia maendeleo ya kitaaluma na ufanisi mkubwa kazini. Hii inamanisha kuwa napenda kujifunza ujuzi mpia kila siku. Hili kuwa mtaalamu wa hali ya juu katika kazi yangu.

Ndiyo, ni nandege wa kufugwa nyumbani. Ni kanari mdogo ambaye utowa sauti nzuri kila asubui na ufanya nijisikie furaha. Pia, napenda kuangalia jinsi anavio hama kwa uraisi ndani ya kabadilake na kucheza kidogo. Ndege huu, uchangia uzuri wa nyumba na huu wa rafiki mzuri wa familia.

Kuangalia barua pepe mara mbili au tatu kwa siku ni nzuri. Hii inasaidia kukagua haraka mawasiliano muhimu bila kupoteza muda mwingi, kujiepusha na msongamano wa barua zisizo muhimu, pia kusimamia majukumu vizuri kwa kuchagua hatua mara moja pale panapohitajika.

Kumbukumbu nzuri za shule kwangu ni zile zinazo usiana na marafiki na michezo ya pamoja, kwa mfano kucheza michezo za ubao na waandishi wenzangu, ludo, monopoli au michezo za kujenga mikakati.

Kazi ya numbani ninayochukia ni kufua viombo vya chakula baada ya sherehe kubwa au chakula kikubwa. Ingawa ni muhimu, mara nyingi huchukua mudamrefu na inaweza kuwa ya kuchosha. Asa pale viombo vimekua, vimekula, mabaki au vienye mafuta.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara lakini si kila siku. Napenda pizza, baga au fries kwa sababu ni rahisi, ladha yake nzuri na huchukua mda mfupi kununua au kuandaa. Hata hivyo, napendelea kusawazisha na chakula cha asili ili kunakikisha afya inabaki nzuri.

Napenda rangi za hali ya utulivu na furaha kwa chumba, kama bulu, nyepesi, au kijani mwanana. Rangi hizi ufanya chumba kiwe cha kupumzika, cha amani na chenye mwanga mzuri, ambacho kinarahisisha kufikiria, kusoma, au hata kupumzika baada ya kazi.

Napendelea kusimamia na pia kushirikiana na wengine, lakini pia niko tayari kusimamiwa pale ninapojifunza jambo jipya. Nikisoma au nikiwa na uzoefu, napenda kusimamia kwa sababu hunipa nafasi ya kuongoza, kupanga kazi, na kusaidia wengine kufanikiwa.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi sana. Muziki wa jadi unanigusa kwa sababu una utamaduni, historia na ujumbe wa jamii. Ngoma, ala za asili na nyimbo zake huleta hisia za umoja na furaha. Pia, usaidia kuhifadhi mila na desturi za watu wetu.

Napenda kuwatia moyo wenzangu kwa maneno chanya na vitendo vya kusaidia. Kwanza, nawasikiliza wanapokuwa na changamoto na kuwapa nafasi ya kueleza hisia zao. Pia nawapongeza wanapofanya vizuri hata kwa mafanikio madogo kwa sababu pongezi huongeza kujiamini.

Zawadi nzuri niliyowahi kupokea ni kitabu cha hadithi chenye ujumbe na mafunzo. Kilikuwa maalum kwangu kwa sababu, si tu zawadi ya kitu, bali kiliniongezea maarifa na msukumo wa kujifunza zaidi.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Redio unisaidia kupata habari, muziki na vipindi vya elimu au burudani kwa urahisi. Hata nikiwa nafanya shuguli nyingine kama kupika au kusafisha. Pia, napenda vipindi vya mazungumzo kwa sababu vinatoa maoni na mijadala yenye kujenga fikra.

Napenda harufu safi na za asili. Kwa mfano napenda harufu ya mvua inaponyeshe kwenye udongo. Harufu ya maua au manukato laini ya sabuni safi. Harufu hizi hunifanya nijiskie mtulivu na mwenye furaha.

Wakati wa furaha, napenda kujiburudisha kwa kufanya mambo ni nayo ya penda na kushirikiana na wengine. Kwa mfano, napenda kusikiliza muziki au kucheza kidogo, kuzungumza na marafiki au familia au kutoka matembezini ili kufarahia mazingira.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Maziwa ni mazuri kwa afya kwa sababu yana kalsiamu na viritubisho vinavyo saidia mifupa na meno kukuwa imara. Napenda kunywa wakati ya moto kidogo, hasa asubuhi au kabla ya kulala. Wakati mwingine, napenda kunywa kwenye chai au uji pia.